Hili siasa ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaimbua hisia mingi sana na mawasiliano mingi haswa kwa nchi yetu. Kama kwa sasa mwaka ujao kenya kutakuwa na kupiga kura. Watu wengi wameanza kufanya siasa yao. Hili kuweza ku ya eleza manifesto yao na kujulisha watu mambo ambayo, watakayo ya fanya wakichaguliwa na kuwa kwa ofisi. Siasa inamambo mingi sana ndani yake. Kwanzia hapo kujulisha watu manifesto, kuenda kutangamana na watu, kujieleza, kuomba watu kura, kupigiwa kura, kuingia kwa ofisi, kutekeleza majukumu yako kama kiongozi. Siasa ina mambo mingi sana ndani yake na atuwezi kosa kuongelea siasa. Kwa sababu siasa ni moja ya vitu ambavyo vina kuwa ni vya msingi sana kwa maisha yetu. Vile tunavyo chagua viongozi wetu, tukichagua viongozi wema, hivyo ndiyo bando tutaweza kukuwa na maisha bora uchumi itakuwa nzuri watatuletea maendeleo vijijini tutapata kazi tutaweza kusomesha watoto maisha haitakuwa ngumu. Lakini tukichagua viongozi ambayo wanajipenda sana viongozi wa fisandi. Viongozi ambao awana utu ndani yao. Ndo maana tunaona maisha inaelekea kukua ngumu. Hakuna ajira. Watoto hatuwezi kuwasomesha. Kwa sababu kupata hile pesa inayo itajika kulipa shule imekuwa ngumu. Mali imekua tu imegawanywa katika vikundivindogo sana. Nchini haijakua hijagawanwa kisawa hili kila mtu apate angalau kitu ambayo atatumia kukimu maitaji yake. Watu wengine uchukulia siasa kama kimasomo na kazi ambayo wanafanya. Wengine uenda shule kupata masomo kuhusu siasa ama kuchanganua siasa kuchanganua mikondo ya siasa kutoka wakati moja hadi mwingine kama kulikuwa na uchaguzi mwaka huu na huo msee mwingine nini zinafanana, nini tofauti, watu wakue wanangoja nini kutoka kwa hizi, hizo siasa. Kwa hivyo siasa ni kiini cha maisha yetu, tunaongelelea siysa, tunaelimisha watu, kuhusu vile watachagua viongozi wenye wanawajali, wenye ni waungwana, viongozi wanaopenda inchi yetu, ili waweze kutusaindia kila mmoja kusonga na mbele.

Leo asubuhi nilikuwa nimeweka saa iniamshe saa kumi na mbili na dakika arubaini. Lakini kulia nikaifinya nilale lale nikajipata nimeamka saa moja na dakika tisa. Baada ya kuamka nilienda moja kwa moja hadi kwa chumba cha kupikia. Nikachemshia mtoto maji ya kuoga. Nikaamsha mtoto. Nikamuosha. Nikaacha nimeekelea maji na majani ya kupika chai. Baada ya kuosha mtoto nikaenda nikaeka maziwa kwa chai. Kwa maji niliyokuwa nimeyaeka jikoni. Nikachukulia mtoto nguo za kuvaa. Nikampaka mafuta. Nikampanguza maji nikampaka mafuta. Nikamvalisha nguo, nikaenda nikampoeshea chai, ndio aweze kukunywa, aende shule. Baada ya ihyo, nikamtafutia viatu za kuvaa. Walikuwa wanaenda kuogelea leo, nikampakia vitu zenye wanahitaji. Kuogelea kama viatu za maji, nguo ya kujipanguzia maji mafuta ya kujipaka, kitu ya kukula angali upo, huko na baada ya hapo, nikampeleka adi shuleni. Nikamlipia kuogelea, alafu nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, nikachemsha chai, nikaieka kwenye thamosi. Alafu nikaweka kwa glasi, ndio niketi niweze kukunywa. Mtoto wangu mdogo, akaamka, nikaenda kumchukua, nikikunywa ile chai, nikamvalisha nguo, akanyonya. Na kazi, kwa sasa sina kazi, nakaa kwa nyumba na mtoto, nikitunza mtoto, na mwingine akirudi kutoka shule, namuendea nampeleka. Lakini niko natafuta kazi natumaini kwamba nitapata kazi hivi karibuni ndio niwekeze kuwa naenda kazini. Leo asubuhi nina matumaini mingi sana, nilikuwa na matumaini mingi sana, ya kwamba leo itakuwa siku ambayo, nitaweza kupata. Kazi nilikuwa nikitafuta kazi kwa muda bila mafanikio. Natumaini leo ni siku mpya yenye. Matumainio mpya na Mungu atanijalia. Siku bado ni asubuhi. Siku inapoanza nashukuru Mungu kwa usiku. Nashukuru mungu kwa siku inapoendelea na Mungu ataibariki.

Kwa mara mingi kama ilivyo ndesturi yangu, kabla ya kulala, ndo ninakula kwanza maankuli ya njioni. Baanda ya kukula mangkuli ya njioni, nao kwanza anza na kuyatayarisha. Nikishaya tayarisha, ikiisha kua tayari, napeleka kwa menza, nakula na familia yangu. Baanda ya kukula, chakula, na chemsha maji ya kuogea, alafu na piga mswaki. Nikisha piga mswaki, naenda bafuni, naoga, banda ya kuoga, banda ya kuoga, na jitayarisha kuenda kulala. Lakini sasa na mtoto mdogo, inabindi ningoje kwanza mtoto alale. Ndiyo kama mtoto amelala, pasi na mina enda kulala. Mtoto pia njioni kabla ajalala anatayarishiwa chakula yake ya njioni namtayarishia namkulisha nambadilisha nguo naakikisha kwamba yuko mfasi na namkunyisha maji alafu namtayarisha kwenda kulala tunakaa mpaka tunaangalia habari kwa televisheni tunaona yaliyojiri na yanayo endelea baada ya hapo ndo mtoto akishaa lala na mimi basi naenda kulala naomba maombi ya njioni nashukuru Mungu kwa siku naomba Mungu aninjalie usiku mwema mwenye neema na hapo sasa naenda kulala nkingoja kesho yake.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri, mahali, mbali, kwa nchi nyingine, kwa mfano, maldives, kuenda huko na kuona vitu mpya, kuenda kuona hali tofauti ya anga, kushirikiana na watu wapya, kujua tamaduni za watu wengine ambazo haziko huku nchini kwetu. Kuna vitu mingi ambavyo vinapendeza huko. Kujaribu chakula geni. Kufanya mambo ambayo wanafanya ambayo sisi hatufanyi. Kuenda huko kupumzisha akili na kuburudika, kustareheka, kurembeka, kufanya mazoezi ambayo wanafanya huko. Ningependa sana kusafiri na mume wangu ikiwezekana na familia yangu ndogo, labda mme na watoto, wawili, kuenda huko, waone nchi ingine, waone mazingira mapya, waone vitu mpya, wacheze huko, wafurahie chakula mpya, kuona watu wageni ambao hawajashirikiana na wao katika nchi yetu. Na kuenda huko kunakuwa na siku za kutembea, ili kuweza kuona mengi, kuzuru sehemu mbalimbali na kukula, kujaribu vitu mpya, kuburudika, kujaribu vitu, ambavyo haziko kwenye nchi yetu.

Samaki ni wema na wana madini nzuri ambayo miili inahitaji. Kwa hivyo ni vizuri kukula samaki na napendelea kukula samaki. Kuna aina nyingi ya samaki lakini kuna wale wenye tunaweza kupata huko. Kwa sana sana napendelea samaki wawili. Kuna tilapia na kuna salmoni. Hao ndio samaki ambao wana viungo vyenye vinasaidia kiafya tukizikula. Lakini utapata wengine ni bei ghali sana. Kama salmoni huwezi kupata kila mahali utapata kwa hoteli chache chache na hizo hoteli chache chache ni zile hoteli kubwa kubwa. Na bei yake ni bei iko juu. Lakini ina manufaa mengi kwa mwili ni vizuri kuikula hata kama si kila wakati ni vizuri kukula mara moja moja ivo. Tilapia unaweza kupata kwa urahisi, hata kama hujui kama ni freshi vya kutosha ama labda imekaa sana, lakini unaweza kukuwa unajua mtu ambaye anaweka hao samaki kwa mafuta na anawachukua hiyo siku. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kuwa ni freshi na hawatakudhuru tumbo na watakupea viungo vinavyohitajika na mwili ili kusaidia kiafya na kusaidia kimwili kwa sababu samaki ina madini mingi mazuri. Hiyo pia tilapia bei yake ni bei inayoweza si kila mtu lakini vyo watu wengi wanaweza kupata hiyo pesa na kwa hivyo kuweza kununua hiyo aina wa samaki.